Naenda ibada mara moja kwa wiki ambayo ni jumapili pekee mimi sio mtu ambayo anaenda kanisa kila mara naenda jumapili peke naabudu narudi nyumbani.

La hasha situmii mfumo wa usalamu wa vidole ee katika muktadha huu sina habari yeyote hapo kwa hivyo siwezi nikatumia usalamu wa vidole maana siufahamu ama sijai utumia kwa hivyo siwezi nikatumia Muzika.

Iwahapo napenda kujifunza historia. Mwimi mimi napenda kujifunza historia sana. Kwanza historia zile za vita, wakati wa vita za dunia, vita za dunia ya kwanza, ya bili. Mimi napenda mambo ya historia sana. Kwa hivyo napenda kujifunza historia ya nchi moja kuenda nchi nyingine.

Hesabu naipenda sana hesabu niliweza kuipita sana pale shuleni. Kwa hivo ilikuwa moja wapo. Kitu ambacho kili pia kilinisaidia katika kupita mtiani wangu manake ama mbona napenda hesabu kwa sababu hesabu tunaitumia kila mahali huku hadi katika maisha yetu ya kila siku kama una kama uwezi hesabu mambo yanakua ngumu kwenye maisha manake kila mahali tunapoenda lazima utumie hesabu.

Iwapo natoa sadaka au michango nikizungumzia michango michango napenda kutoa. Napenda kuwasaidia watu ambao hawajiwezi. Lakini kidogo ikifika kwa sadaka mimi siyo mtu ambaye naamini kutoa sadaka ili ubarikiwe. Kutoa sadaka sipendi lakini michango hiyo naezachangia nikatoa kila kitu kenye niko nacho.

Ninafua nguo mara ngapi kwa wiki. Kwa wiki mimi nafua nguo mara moja. Mimi ni mtu ambaye niko na shughuli mingi sana. Kwa hivyo niko na nguo mingi kwa hivyo hizi nguo zangu naeza nikazivaa wiki mzima. Halafu baanmda ya wiki nikazifua. Sipendi kufuafua kila mara.

Mimi nilizaliwa tarehe ishirini na tano mwezi wa disemba. Kwa hivyo kusherehe yangu nafanya na familia yangu. Alafu baada ya familia saa za jioni jioni naeza enda nikashiriki na marafiki. Keki ninayoipenda sana ni keki ya vanilla. Alafu hiyo siku yangu ya kuzaliwa ijayo ningependa hata ninunuliwe simu napenda simu sana.

Kipawa ambacho nilibarikiwa nacho ni kipawa cha kucheza mpira. Mimi ni mwanakandanda ambaye anajituma sana. Kwa hivyo nikifika kwenye uwanja basi mimi nafanya langu lote. Kipawa ambacho nilipenda zaidi kupewa ila sina ni kipawa cha kukimbia. Lakini kipawa changu cha kucheza mpira hicho ninacho. Na napanga kuitumia vizuri ili kiweze kunilisha.

Mimi ni mtu ambaye napenda kuvaa saa sana. Maanake napenda kuwa na mpangilio. Nikiwa na saa naeza nikafuata mambo ambayo nikuwa nimeyapanga na wakati wake. Kwa hivyo kila mahali ninapoenda lazima nikuwe nimevaa saa yangu mkononi. Nina saa kama nne hivi.

Napenda kusafiri na gps kuliko ramani. Ramani ilitumika kitambo wakati ambapo hakukuwa na gps GPS inakuwa rahisi sana kuliko ramani. Manake gps inakuongoza bila kuwa kufanya kazi yeyote ngumu. Lakini ramani lazima uitafsiri ili uweze kufika mahali unapoenda.

Mimi ninapoamka kitu cha kwanza nakifanya ni kuomba. Mimi ni mtu ambaye napenda kuomba sana. Kwa hivyo naomba. Baada ya kuomba. Nafanya mazoezi yangu kama. Dakika kumi hivi alafu naenda natengeneza kiamshakinywa basi naoga naenda kwenye kazi yangu.

Uzoefu wa kazi ambao umenifundisha zaidi. Ni uzoefu wa kazi ile ya mjengo. Kazi ya mjengo inakuwa ngumu inakufunza uwezo wa kuvumilia sana. Wakati ambapo unaenda kazi ya mjengo kwa siku ya kwanza unasikia ni kama unaweza ukatokelezea. Lakini ukienda kwa mara ya tatu mara ya nne basi unakuwa na uzoefu ambao unakufunza uvumilivu sana kwenye maisha. Maanake inasemekana mvumilivu hula mbivu.

Iwapo napenda kuvaa vipuli la hasha. Mimi ni mwanamume na katika dini yetu katika utamaduni wetu mwanamume kuvaa vipuli ni aibu sana. Kwa hivyo mimi na vipuli siviwezi kuvivaa kamwe.

Nguvu zangu kazini nizipi mimi ni mtu ambaye anafanya kazi usiku na mchana. Najituma kwenye kazi yangu. Namaaliza kazi ambayo nilioipewa kwa muda. Wala sifanyi kazi ambayo ni kazi bovu nafanya kazi yangu vizuri. Na namaaliza kwa muda uliopo.

Naam iwapo unapenda kununua vitu mtandaoni. Vitu mtandaoni napenda kuvinunua. Manake kwenye mtandao vinakuwa ni vya bei ambayo inaeza ukapata. Lakini ukienda kununua mwenyewe pale moja kwa moja zinakuwa ni bei ghali. Lakini kama ni mtandaoni inakuwa ni bei na fuu ambayo unaeza ukapata.

Shughuli yangu ambayo inaweza ikapendeza ni gani. Mimi ni mtu ambaye ni najua kucheza mpira. Kwa hivyo nikienda kwa wenye uwanja nicheza mpira basi kila mtu anapendezwa nalo maanake mimi ni mtu ambaye nimebobea katika kucheza mpira wa kadanda.

Kumbukumbu nzuri ambayo ninayo ya shule ni wakati mmoja tulipokuwa shuleni. Wazungu walikuja kwenye darasa yetu. Wale wazungu kukuja wakatuuliza maswali. Maswali waliyotuuliza ilikuwa maswali ngumu lakini niliweza kujibu swali moja. Baada ya kujibu lile swali moja basi nikapewa zawadi ambaye ilikuwa ya dola kumi.

Naam nashughulikia muda wa mwisho vipi. Mimi siyo mtu ambaye nangoja muda wa mwisho muda wa mwisho siupendi kamwe napenda kujiandaa mapema. Manake ikifika ni muda wa mwisho mimi siwezi nikafanya jambo lolote. Manake akili pia haifikirii hii wakati mwingine kwa hivyo napenda kujiandaa before muda wa mwisho ufike.

Siku yangu ya kuzaliwa naisherehekea na familia yangu ama marafiki zangu kama tuna marafiki tunaenda pale kwenye bahari. Tunaogelea. Kama ni familia yangu tunatengeneza chakula ambacho ni kitamu. Tunakulua. Tunasherehekea pamoja. Tunakata keki.

Lugha gani ambayo ningependa kujifunza? Lugha ambayo ningependa kujifunza ni lugha ya kispani. Lugha uhispania ni lugha ambayo ni tamu sana. Mtu akiongea pia unasikia utamu wake kwa hivyo lugha ya uhispania ni lugha ambayo ningependa kujua sana.

Mimi ni mtu ambaye napenda chai sana kwa hivyo kwa mara nyingi naweza nikapika chai. Kuliko kahawa kahawa naweza nikaikunywa mara moja kwa wiki. Lakini chai kila siku kila asubuhi na bukia chai. Na chai yangu naipenda sana wakati nimeiandaa mimi mwenyewe. Na kitu ambacho natumia sana ni majani chai ile ya tangawizi na jinja.

Je iwapo nimewai kufanya yoga. Mimi kama nilivyosema ni mtu ambayo napenda kucheza kandanda sana. Kwa hivyo babi ama kitu ambacho inacho kifanya kabla hata ya kucheza kandanda ni kufanya yoga. Misuli ambayo misuli unaifanya inanyooka inasaidia sana manake inaondoa uchovu.

Kitu kinachofanya nicheke. Ni nikiona video ambayo ni ya vichekesho. Mimi ni mtu ambaye napenda kufurahia sana. Kwa hivyo natafuta zile video ambazo zinaeza zikanifanya niweze kucheka nikiona ile video nacheka nafurahia inanisaidi pia kuongeza miaka. Maanake inasemekana unapofurahia unaongeza miaka yako.

Mimi ni mtu ambaye anapenda kuwahi. Kitu ambacho sipendi ni kuchelewa. Kwa hivyo kitu ambacho ninachofanya ili kuwahi mapema ninaamka mapema sana najianda. Natoka kama ni kazini naenda adi masaa mawili. Kabla ya iyo kazi ama kabla ya wakati ambao unafaa niingie ili niweze kuwahi. Hadi kabla ya wengine kufika.

Naam iwapo napenda asali. Kila mtu anapenda asali. Mimi napenda asali sana. Maanake asali ni tamu. Asali yangu mara nyingi naiweka kwa chai maanake pia napenda chai kwa hivyo badala ya kuweka sukari naweka asali kwenye chai yangu.

Mafanikio gani nimeyapata kazini. Kazini mwangu nimeongezwa daraja. Na siyo mara moja ama mara mbili. Manake mimi ni mtu ambaye anaipenda kazi yangu na naifanya kwa moyo mkunjufu kwa hivyo nimepandishwa ngazi mara nyingi.

Iwapo nimewahi kutembelea ziwa au mto? Naam nimewahi tembelea ziwa na pia mto maanake kwetu kuna mito mingi sana. Lakini ziwa ziwa nimewahi litembelea ziwa la victoria ambalo liko baina ya kenya uganda na tanzania nimewahi itembelea nikaogelea pale.

Je, ni wapi unapenda chakula kitamu nimi ni mtu ambaye anapenda chakula ambacho kimeandaliwa na viungo chakula ambacho kina viungo vingi kinakuwa kitamu mimi napenda chakula ambacho kina utamu sana manake nikaweza naweza nikakikula hata zaidi ya sahani moja.

Natazama video wapi mtandaoni Mi ni mtu ambaye napenda youtube sana. Video zangu nazitazama pale youtube manake zile nyingi ni za kujifunza jambo jipya. Napenda kujifunza jambo jipya kila siku kwa hivyo youtube natazama video zangu kila siku.

Ninajiistawisha vipi wakati wa likizo wakati wa likizo naenda mombasa. Mimi ni mtu ambayo napenda kuogelea sana. Kwa hivyo napenda naenda kwenye bahari naogelea na yale maji ya chumvi. Napigwa na ule upepo mwanana ule upepo wa bahari. Nayaona mawimbi naogelea kwenye mawimbi basi hii ndiyo likizo yangu.

Chakula ambacho ninakipenda zaidi ni ugali na mayai. Ugali na mayai naipenda manake ina ladha ambayo ni tofauti sana na vyakula fingine. Yani ladha yake ukikula tu unapenda rafiki yangu ndie aliyenionyesha chakula hiki na napenda kukipika mwenyewe nakikula nikiwa kwenye nyumba yangu mara ya mwisho kukikula ilikuwa jana jana usiku nilikiandaa nikakula vizuri.

Nina jenga uhusiano vipi na wafanyi kazi wengine. Uhusiano baina ya wafanyi kazi mara nyingi unajengwa wakati mnapofanya kazi moja ama wakati mko kwenyu kikundi kimoja mmepewa kazi fulani muweze kuifanya mkiwa kama kundi. Kwa hivyo mkiwa kwenye kundi pale mnaweza mkajenga mahusiano sana mkajuwa na zaidi. Mkatembeleana.

Hali ya hewa leo kuna kajoto joto kiasi ya kuna baridi sana. Jua jua ilikuwa lakini ikaweza kupotea juu ya mawingu. Lakini kuna joto sana lakini hakuna mvua. Hali ya hewa hali ya hewa iko vizuri naipenda sana. Na kitu ambacho nataka kufanya katika hali ya hewa ni kukimbia nipige zoezi yangu kwenye barabara.

Mimi ni mtu ambaye sipendi mchezo ya kikapu. Kwa hivyo hapo siwezi nikadanganya kuhusu mchezaji ama kuhusu kitu chochote kuhusu huo mchezo wa kikapu. Mimi napenda mchezo wa kandanda. Kwa hivyo kuhusiana mchezo wa kikapu hapo sijui lolote.

Jinsi ninavyo jikinga na jua kali nabeba mwavuli wangu. Nina mwavuli ambao nilio nunuwa kwenye mtandao na hunisaidia kujikinga kutokana na jua jingi. Ama pia naangalia weather ya hiyo siku itakuwa namna gani. Alafu ndio nijue kama nitaweza kutoka kwa nyumba ama niendele kukaa ndani ya nyumba.

Mnyama ambaye nimemfuga ni paka. Mimi napenda paka sana maanake paka ni ndogo. Zinakaa kwa nyumba pia zina usafi. Kitu ambacho sipendi sana ni mbwa maanake mbwa ni wakubwa. Pia ni wachafu sana paka naipenda sana.

Ni natumia wi-fi ahu data ya simu. Kwa mara nyingi natumia wi-fi. Maanake kutumia wi-fi wakati mwengine inakua ndio nafuu kuliko data ya simu data ya simu mara nyingi inakua ni ni gali. Ukininganisha na wi-fi.

Kunaboresha maji kwenye michakato ya kazi. Kwa jinsi tunavyoboreshana na kuelemishana ama kusaidiana kwa kila sekta ambayo umebobea hakuna mtu ambaye anajua kila kitu kwahiyo jinsi ya kuboresha wengine na kujiboresha. Ni kusaidiana na kuuliza sana.

Lengo ambalo niko nalo ni kuweza kuweza kujiajiri mimi mwenyewe. Kama nilivyosema awali sipendi kusimamiwa napenda kusimamia kazi ile kazi ya kusimamiwa pale nangoja nilipwe mwisho wa mwezi siipendi. Lengo langu kwa hiyo miaka yote nimekuwa kazini ni kuweza kufungua kazi yangu niweze kujiajiri mwenyewewe.

Mimi napenda kulala mapema napenda kulala mapema ili niamke mapema na alfajiri. Sipendi kuamka ambapo jua lilishachomoza. Napenda niamke mapema. Niombe nipige mazoezi yangu nikule kiamshakinywa ili nijipange niende kazini mapema niwahi mapema.

Ninapofuraha kuwa nyumbani nafanya nini. Napenda kuwa nyumbani sana wakati ambapo niko nyumbani naweza nikacheza mchezo ya video. Mimi ni mtu ambaye napenda sana kucheza mchezo ya video. Kwanza ile ya kandanda.

Je iwapo napenda kutembea kwa miguu naweza nikasema kwa mara nyingine napenda kutembea na miguu na mara nyingine sipendi. Kama ni mahali ambapo ni kurefu sana basi nisingependa kutembea kwa miguu. Lakini kama ni karibu naweza pia ikakua ni ni kama mazoezi kwa hivyo naweza nikatembea pale. Lakini kama ni mbali heri niende na gari ama pikipiki.

Sifa ambayo ni mzuri kwa kiongozi. Ni ile utumishi kwa wote. Kiongozi hafai kuwa mkabila. Hafai kuwa ni mtu ambayo anapendelea wengine anafaa akuwe mtu ambaye ni wa haki. Mtu ambaye anahudumia kila mtu anayemwongoza maanake yeye ni kiongozi wa watu wote siyo kiongozi wa mtu mmoja ama kabila moja.

Kazi ya nyumbani ambayo ninayoichukia. Kwanza ni kazi ya kuosha vyombo. Mimi ni mtu ambaye sipendi kuosha vyombo kamwe kwa hivyo ikifika ni kazi ya kuosha vyombo hapo sipendi mimi. Kazi nyingine ambayo naichukia ni kazi ya kulima kwetu kwetu lazima kunao watu ambao wanalima sana kwa hivyo mimi kazi ya ukulima siipendi.

Hii nachokula mara nyingi asubuhi. Mara nyingi asubuhi mimi hula mayai ama ndizi. Ama mara nyingi naweza nikatengeneza chapati zangu. Lakini kwa mara nyingi inakua ni mayai maziwa na ndizi. Maana inisaindia pia kujenga misuli yangu.

Mafanikio gani ya kibinafsi ambayo yanadhamini kazi ni? Ile mafanikio ya kupandishwa cheo. Wakati ambapo ulikuwa kwenye cheo moja baada ya kufanya kazi yako vizuri unapandishwa ngazi ni kitu ambacho ni cha kufurahisha sana na nakidhamini.

Naam iwapo napiga kura. Mimi ni mtaifa ambaye nina kura yangu kwa hivyo. Napenda sana kushiriki kwa wenye kura ilo niweze nikamchagua kiongozi ambaye ninampenda ili nisije nikajikuna mbona sikuenda kupiga kura wakati ambapo kiongozi mwengine atachaguliwa ambaye simpendi.

Jambo ambalo ni muhimu sana kwangu jambo la dini ni imani. Kama tunavyojua kwenye ulimwengu wa sasa kuna dini mingi sana kuna zile za kiislamu za kikristo. Na kuna zile zingine za kikatholiki na pia na nyingine nyingi sana. Lakini kitu ambacho ni cha muhimu ni imani ya mtu. Si ile kile ambacho kinatambua si dini unayoienda lakini imani yako iko namna gani.

Somo la science ninalolipenda ni bayolojia. Mimi ni mtu ambaye nilipenda sana kuwa daktari nikiwa shuleni yangu. Ta kama sikufanya vizuri kwenye mtihani wangu. Lakini nilikuwa naipenda sana bayolojia. Ata sai nikiambiwa nirudi shuleni kitu ambacho ningesoma kwa kwa undani sana ni bayolojia.

Je iwapo unapenda kukimbia. Kukimbia napenda sana. Maana kimimi kama mchezaji wa kandanda lazima ukuwe na mbio ili uweze kufunga mabao. Kulinda lango lenu. Kwa hivyo kukimbia ni muhimu. Kwa hivyo napenda kukimbia manake pia ni inanisaidia katika matayarisho yangu. We amua kabla ya kuenda kwenye mchezo wa kandanda.

Je, unapenda hadithi za ajabu? La hasha. Mimi sipendi hizo hadithi za ajabu manake nisiseme ni za kitoto lakini mara nyingi zinakaa za kitoto. Hadithi ambazo napenda ni hadithi za kuelimisha sana kuliko zile hadithi za viumbe za ajabu.

Je iwapo napenda kuandika kwa mkono au kompyuta mimi ni mtu ambaye sipendi kuandika kwa mkono sana maanake pia hati yangu mara nyingi si nadhifu kwa hivyo kuandika kompyuta inakuwa ni rahisi maanake pia kazi yake ni safi haina vifutiofutio.

Likizo yangu ya ndoto ningetaka kutembea kwenye nchi geni. Nchi kama ya switzerland switzerland napenda vile inakua na milima mingi kuna maji yaani mandhari yake ni mandhari ya kuvutia. Na kitu ambacho naitaji kupumzika sana. Nikilinganisha na kutembea kwingi heri kupumzika sana. Mtu ambaye ningependa kusafiri nayeye ni bibi yangu. Bibi yangu naandamana na yeye kila mahali ninapotembea.

Asubuhi hii niliamka saa moja. Baada ya kuamka nikaomba nikafanya mazoezi yangu alafu nikaenda kwenye bafu nikaoga alafu nika kuja nikaanda maankuli yangu nikaenda kazini. Lakini pia asubuhi niliamka na uchovu mwingi maanake nilikuwa nimeenda kufanya mazoezi siku iliyofuata.

Harufu ambayo ninaipenda ni harufu ya marashi. Kuna marashi yale ambayo yana kuwa ya bei gali. Marashi yale yananukia vizuri sana. Mtu anapo ya paka alafu apite karibu na wewe ama waketi karibu na wewe. Unasikia harufu mzuri sana kwa hivyo. Harufu ninaipenda ni harufu ya marashi.

Jinsi ninavyowaza mradi mpya wa kazi ninafanya utafiti wangu vizuri. Wakati ambapo nimefanya utafiti wangu vizuri naweza nikajua mahali ambapo kunaweza enda mrama. Mahali ambapo hakuezi enda mrama kwa hivyo kabla hadi ya ule mradi kuanza nikaona kuwa nikona maarifa zaidi kuhusu lile jambo.

Iwapo napenda chai au kahawa mimi ni mtu ambaye napenda chai sana. Chai naipika kila siku kila asubuhi kwenye nyumba yangu kahawa naweza nikaipika hata kwa mara moja kwa wiki kwa hivyo napenda chai sana kuliko ninavyopenda kahawa.

Je, iwapo nina ndege wa kufugwa nyumbani la hasha sina ndege ambaye nimemfunga nyumbani manake ni kuwa kuenda kuwanunua wale ndege wa kufuga ukuje umlete inakuwa ni kazi ngumu ikiwika ni kwa chakula nini anahitaji mambo mingi sana kwa hivyo siwezani naye.

Zoea ambalo nililojenga ambalo ni nzuri sana ni zoea la kuamka mapema ambaye napenda kuamka mapema najipanga kwenye kazi zangu mapema ili niweze kuziwai mapema kwa hivyo naweza nikasema hilo ni zoea ambalo limenisaidia sana kwenye maisha yangu zoea la kujipanga mapema ni zoea ambalo ni nzuri.